Kuosha vyombo ni kazi ninayochukia sana kwa sababu kadhaa. Kwanza inahitaji muda mwingi hasa baada ya familia kula au wageni kuondoka. Vyombo vinakuwa vingi. Vingine vina chakula kilichokauka kilichohitaji kulowewa kabla ya kuoshwa. Pili, maji baridi hufanya kazi iwe ngumu na isiyofurahisha hasa asubuhi na usiku. Mikono huanza kuuma na kuchoka haraka pia sabuni inaweza kukausha ngozi ya mikono jambo linalofanya mtu ajisikie vibaya Tatu, kinachokera zaidi ni kwamba kazi hii haina mwisho Mara tu unapomaliza kuosha muda si mrefu watu wanakula tena na vyombo vinarudi kuwa vingi Hili humfanya mtu ajisikie kama juhudi zake hazidhaminiwi kuosha vyombo ni kazi ya nyumbani naichukia zaidi ingawa lazima ifanywe ili nyumba ibaki kuwa safi.

Mimi kama mwanarika hutumia muda wangu wa bure kwa kufanya mambo yanayo nifurahisha na kunisaidia kukua kwanza napenda kucheza na marafiki zangu kwa vile mpira au michezo mingine kama vile michezo ya nyumbani ya kijamii na michezo hiyo hunisaidia kuwa na afya njema na kuimairisha urafiki na wenzangu Pili, natumia muda wangu wa bure kusikiza muziki na kuangalia televisheni. Hili hunipumzisha akili yangu baada ya masomo na kazi za nyumbani. Wakati mwingine, huangalia vipindi vya elimu vinavyo niongezea maarifa. Napenda pia kusoma vitabu na kufanya mazoezi ya darasani hasa wakati nina mtihani unaokaribia. Hili linanisaidia kuboresha masomo yangu na kufikia ndoto zangu za baadae muda wangu wa bure hunipumzisha hasa ninapofurahi na kuungana na wenzangu.

Mwalimu wangu alinifundisha jambo muhimu sana maishani. Alinifundisha jinsi ya kuishi na watu wengine kwa upendo, heshima na uvumilivu Alisisitiza umuhimu wa kusikiliza wengine, kushirikiana na kuepuka ugomvi. Alinifundisha kuwa kila mtu ana dhamani yake bila kujali tofauti za tabia, dini au kabila Mafundisho haya yamenisaidia kuishi vizuri na wenzangu shuleni na hata nyumbani Mama yangu pia hunifundisha mambo muhimu ya maisha, hunifundisha kazi za kazi za nyumbani, hufanya hunifunza kufanya kazi kwa bidii, kuwaheshimu wakubwa na kuwajali wadogo, hunifundisha nidhamu, usafi na kutumia maneno mazuri ninapozungumza na watu. Mama hunikumbusha kuwa mafanikio hayatoki kwa uvivu, bali kwa juhudi na uvumilivu. Kwa pamoja, mafunzo ya mama yangu na mwalimu wangu yamenijenga kuwa mtu mwenye tabia njema, anayewaheshimu wengine na anayejitahidi kuishi kwa amani katika jamii.

Rangi inayonipendeza ni rangi ya kijani Ninaipenda sana kwa sababu nyingi kwanza kijani ni rangi inayowakilisha maisha na ukuwaji Inanikumbusha mimea miti na nyasi ambavo hufanya mazingira yaonekane mazuri na yenye uhai Ninapokuwa mahali penye rangi ya kijani hujisikia mtulivu na mwenye amani Pili kijani hunipa matumaini na furaha, huonyesha mwanzo mpya hasa wakati wa mvua ambako mashamba hubadilika na kuwa kijani kibichi Hii hunifanya nifikirie maendeleo na mafanikio katika maisha yangu ya baadae Pia Naipenda rangi ya kijani kwa sababu rangi inapendwa na watu wengi na hupendeza Inapounganishwa na rangi nyingine nguo au vitu vingi vya rangi ya kijani huonekana safi na kuvutia kwa sababu ya hizi zote. Kijani ni rangi yangu, ninayoipenda zaidi na hunifanya nijisikie vizuri ninapoiona.

Mimi ninapenda kufanya kazi peke yangu kwa sababu kathaa Kwanza kufanya kazi pekee yangu hunipa uhuru wa kupanga muda wangu na kufanya mamuzi yangu mwenyewe bila kutegemea mawazo ya watu wengine Hili hunisaidia kuzingatia kazi vizuri na kumaliza haraka bila usumbufu Pili ninapofanya kazi peke yangu na kuwa makinzi zaidi na kuwajibika kwa matokeo ya kazi, kwa matokeo ya kazi yangu najitahidi kufanya kazi kwa bidi kwa sababu na jua mafanikio au makosa yote ya nategemea juhudi zangu. Ili hunisaidia kujifunza kujitegemea na kuongeza kujiamini. Pia, kufanya kazi peke yangu hunipa utulivu wa mawazo, hasaa pale panapokoe na kelele na tofauti za maoni napofanya kazi na wengine. Ingawa kufanya kazi kwa pamoja ni muhimu. Mimi binafsi hupendelea kazi ya peke yangu kwa sababu hunifanya nifanye kazi koufanisi kwa amani na haraka.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni ninayo kumbuka sana ni kutembelea mboga ya wanyama ya hifadhi ya wanyama ya Nairobi safari hiyo ilinifanya nijisikie furaha kubwa sana kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona wanyama wapori kwa karibu Nilivutiwa sana kuona simba, tembo, twiga na pundamilia wakitembea kwa uhuru katika mazingira yao hasili Nakumbuka nilikuwa na hamu kubwa ya kujifunza kuhusu wanyama hao. Nikiuliza maswali mengi na walimu kwa walimu wangu. Nilifurahi pia kuona ndege wa aina mbalimbali na kusikia sauti za wanyama. Jambo lililo nifanya nisikia niko kwenye dunia tofauti ziara hiyo ilinifundisha umuhimu wa kuhifadhi mazingira na wanyama ili vizazi vijavyo viweze pia kufurahia uzuri wa asili hadi leo kumbukumbu hiyo hunifanya nitabasamu Ninapo hikumbuka kwa sababu ilinipa furaha maarifa na uzoefu wakipekee sana.

Ndiyo Ninapenda kuoagelea sana kuoagelea ni mchezo ninaoufurahia kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu ninapokuwa majini kama mwanariatha kuoagelea hunisaidia kuimarisha misuli au mwilimzima Kuoangeza pumzi na kuboresha afya ya moyo Pia kuoagelea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu wa akili Baada ya mazoezi ya kuogelea, hujisikia ni mechoka kwa njia nzuri na nikiwa na nguvu mpya, kuogelea hunifundisha nidhamu, uvumilivu na kujituma ambavo ni muhimu sana katika maisha ya mwanariadha Kwa ujumla, kuogelea ni burudani tu, si burudani tu kwangu Balini sehemu kubwa ya maisha yangu watu wanapogolea pia wanafaa kuwa waangalifu kwani watu wana unaweza kuzama majini. Kwa hivo tunahitaji kuwa waangalifu zaidi. Tunapaogelea hasa. Unavokuwa na watoto wa umri mdogo.

Mimi ninaiamini kampuni ya teknolojia ya LG Ninaiamini kwa sababu ni kampuni inajulikana kwa bidii na ubora wa bidhaa zake bidhaa LG kama vile televisheni simu na vifaa vya nyumbani hutoa utendaji mzuri uimara na teknolojia ya kisasa Pili, LG daima inajitahidi kuleta uvumbuzi katika bidhaa zake kwa mfano television zao za smart hutoa picha zenye ubora wa hali ya juu na vifaa vya nyumbani vinafanya maisha kuwa rahisi na kufurahisha Ninaamini kampuni hii kwa sababu bidhaa zake zinafanya kazi nzuri na kwa muda mrefu na pia zinadumu Jambo ambalo linaonesha kuaminika na ubora wa kampuni pia LG inajali wateja wake Kwa kuzingatia mahitaji yao na kuendeleza bidhaa zinazosaidia maisha ya kila siku.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa. Ziara hiyo ili nifanya nijisikie furaha na msisi mikwo mkubwa kasababu niliweza kuona kazi za sanaa za aina mbalimbali kama michoro, choraji, sanamo na mikeka ilioshonwa kwa ustadi. Nilifurahi sana kukona ubunifu wa sanaa na jinsi unavotumia rangi mundo wa ubunifu kuwasilisha hisia zao na simulizi za maisha Pia maonyesho haya ilinifundisha kundamili kazi za mikono na sanaa ya asili na kunipa wazo la kujaribu ujuzi wangu binafsi katika sanaa Michongo hasaa kama vile ndovu simba ilinifurahisha sana Zaidi, maonyesho ya sanaa ni pahali pazuri pa kujifunza kuhusu tamaduni tofauti na mitindo ya kisasa na kunipa mskumu wa kubuni na kuunda vitu vipia kila siku ninapoenda kwenye maonyesho hayo Nilijifunza kitu kipia na kupenda sanaa zaidi na zaidi sanaa ya ubunifu.

Mimi ninapendelea kitanda kizuri kwa sababu kinanifanya nijisikia starehe na amani kila ninapolala Kitanda kizuri hutoa msaada mzuri kwa mwili wangu hasa mgongo na shingo jambo linalo nisaidia kuzuhia maumivo na uchovu Hii ni muhimu sana kwa sababu ninapojisikia vizuri wakati wa usingizi huongeza nguvu zangu za siku inayofuata na kunifanya niwe makini zaidi shuleni na nyumbani Zaidi Kitanda kizuri hufanya chumbachangu kiwecha kuvutia na kinachopendeza na pia hunipa hisia ya furaha na utulivu Nikiwa kitandani situ kwamba ninapumzisha mwili Bali akiliangu pia inahitaji kupumzika jambo linalo nipa nifanya kuwa na kitanda kizuri nisehemu na nafsi ya amani na furaha nyumbani.

Ndiyo, ninapenda kuwoga na maji ya moto Kuwoga na maji ya moto huna nifanya nijisikia mtulivu na mwenye starehe baada ya siku ndefu au kazi ngumu maji ya moto husaidia kupunguza uchovu wa misuli na kunifanya nihisi nikiawa na nguvu mpya tofauti na majibaridi ambao maranyingi hunipa hofu na kunipa marathi ya mafuwa kama vile kutopomua vizuri na maumivu ya kifua Zaidi kuoga na majimoto hunisaidia kupumzika mwili na akili Vuke wa majimoto huunda mazingiro tulivu na wakati mungine kunifanya nifikilie kwa utulivu au kusoma kwa amani Pia husaidia kusafisha ngozi vizuri na kuonda uchafu na mafuta mwilini kwa hivo kuoga na majimoto si burudani tu pali pia ni jinsi ya kulinda afya yangu kupumzisha akili na mwili.

Binafsi Ningependa kuwa na uwezo wa ubunifu mkubwa wa akili ya haraka uwezo huu unaniwezesha kufikiria kwa haraka kutatua matatizo kwa urahisi na kuunda vitu vipya bila kuangalia vikwazo Hili Ningependa kuwa na uwezo wa kuwasilia na vizuri na watu wengine hili niweze kuelewa mawazo yao na pia kuelewa mawazo yangu kwa kueleza mawazo yangu kwa urahisi Kusirikiana na marafiki au familia na kusaidia wengine kuelewa mambo magumu zaidi Ningependa kuwa na uwezo wa kuhimili changamoto na kushinda hofu Hii itanisaidia kushinda shida kujifunza kutokana na makosa na kuendelea mbele bila kuachwa nyuma Kwa kifupi Ningependa kuwa na uwezo waubunifu, akili ya haraka, mawasiliano mzuri na uvumilivu ili niweze kuwa bora katika masomo.

Ndiyo, ninapenda kuchora na kupaka rangi. Napenda kuchora kwa sababu kinanisaidia kuonyesha mawazo yangu na hisia zangu kwanjia ya sanaa. Inanifanya nionyesha hisia zangu bila kufungilia ya liomoyo ni mwangu. Kupaka rangi kuna fanya kazi yangu ya kuchora iwe ya kuvutia na yenye uhai. Inanipafuraha sana. Zahidi, kuchora na kupaka rangi kuna nifundisha uvumilivu, umakini na ubunifu. Asa kwa ubunifu, ninaweza kuonyesha mawazo yangu ya ndani ya siyo julikana na mtu yeyote. Kila wakati ninapochora, najisikia kuwa na amani na furaha, na pia kuongeza uwezo wangu wa kufikiria kwanjia mpia. Kwa kifupi kuchora na kupaka rangi si burudani kwa si burudani tuu kwa angu Bale pia ninjea kuonyesha ubunifu kujifunza ubunifu na kufurahia sanaa.

Ndiyo, ninapenda sana kujifunza kihistoria. Kujifunza kihistoria inaniwezesha kuelewa mambo yaliotokea zamani na kuona jinsi yalivo kuwa na jinsi yanavo husiana na maisha yetu ya sasa. Hii inanifundisha kujifunza kutokana na makosa ya wengine na kusherekea mafanikio yao. Zaidi, historia hunifundisha kuhusu tamaduni, mila na desturi za watu mbalimbali. Jambo linalo ongeza uwelewa wangu wa jamii na dunia kwa jumla Ninapojua historia ya taifa langu, historia ya wanasiasa marufu na hata historia ya sayansi na ufumbuzi na niwezesha kuwa na maarifa mapana kuhusu mambo tofauti tofauti kwa kifupi kujifunza historia kuna nipa maarifa Kuna nifundisha heshima uvumilivu na busara katika maisha yangu ya kila siku.

Ninalinda faraga yangu mtaondaoni kwa umakini mkubwa kwa kufuata hatua mbalimbali muhimo kwanza sitoi tarifa zangu binafsiki rahisi. Kama jina kamili anwani ya nyumbani nambari ya simu au neno siri. Hasaa kwa watu nisi wafahamu au kwenye tovuti zizizo aminika. Pili natumia password au nyuila imara enye mchanga niko wa herufi, nambari na alama. Na hubadilisha nyuila mara kwa mara. Pia huepuka kutumia nyuila moja kwenye akaunti nyingi ili kupunguza hatari ya akaunti kubamiwa. Tatu, uchagua mipangilio ya faraga kwenye mtandao ya kijami ili kuthibiti ni nani anaweza kuona picha. Machapisho au tarifa zangu siongezi watu nisowajua na huwa makini ninaposhiki shiriki picha au tarifa binafsi. Zaidi naipuka kubofia viungo au links. Au kupakua faili zisizoaminika kwa sababu zinaweza kuwa na virusi au programu hatari. Pia uhakikisha kifachangu kina programu ya ulinzi au Antivirus. Na masaa sishio mara kwa mara Kwa jumla kulinda faraga mtandaoni hunisaidia kuwa salama. Kwepuka hatari za mtandaoni na kutumia teknolojia kwa njiya bora na yenyebusara. Tunapaswa kulinda Tulinda kulinda data zetu mtandaoni Ili kwepuka. Kukuvamiwa na watu wanaofanya. Na kuchunguza mambo ya watu mtandaoni tulinde data zetu.

Mimi nakula kifungua kinywa asubuhi mara nyingi kifungua kinywa ni chakula muhimu kwa sababu hunipa nzi nguvu ya kuanza siku vizuri na huimarisha mwili na akili kawaida nakula vyakula kama wali, chapati, mayai, matunda au maziwa wali au chapati hutoa nishati ya kutosha kwa masomo na michezo. Mayai hutoa protini ya kuimarisha misuli na matunda hutoa vitamini na madini muhimu. Maziwa pia hunipa misuli na mifupa nguvu. Kwani chanzo kizuri cha kalsiamu. Zaidi nakula kifungua kinywa kwa wakati kusababisha afya njema akili nzuri na mwili wenye nguvu kwa hivyo asubuhi ni wakati muhimu sana wa kula chakula chenye lishe bora na mimi hujaribu kula kila siku ili kuanza siku vizuri.